Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Kila wakati ama nikienda kazini, kitu changu cha kwanza kufanya ni kuweka kwa orodha ama kueka kwa laini zile activities ambazo mimi mwenyewe niko supposed kuzikamilisha Alafu nazipanga kulingana na either agency ama ile kitu ambayo nilisongesha kutoka jana ama nimekua nikisongesha kwa muda mrefu So hizo ndio oroda ama utaratibu ambayo kila wakati mi huzifuata na pia kila siku nikifikanga kazi ama ninapokuwa na activity yoyote ama kazi zozote za kufanya napenda kuzipanga kuanzia zenye ni ngumu Nizifanye bado nikiwa na nguvu Then zile zingine ambazo labda zi ni kazi raisi ama haziitaji nguvu mingi nazieka zikuwe mwisho nizifanye ile wakati ambayo mi nimechoka So kwa mara mingi kitu ya kwanza nikifika kazini ama ninapokuwa nikitaka kufanya kitu na Naiplan kwanza naeka kuna utaratibu ambazo huwa nazipanga alafu nitakua nikifuata uo utaratibu kukamilisha hizo kazi So huo ndio kitu ambacho mi ufuatilia kila wakati ili nikamilishe kazi zangu kwa haraka tena kwa upesi.

Unafanya nini ili kujitunza? Mi hii swali naeza elekeza, labda naeza sema vile mi ujitunza kimwili na pia health-wise. Maramingi ni ni ule mtuwa napenda kufanya mazoezi. So, utapata kwa wiki, mi ni ule mtuwa kuenda kwenye gym, nif nifanye practice, mara nne kwa siku, pia kwa maranne kwa wiki. Ama pia sa zingine, izo siku zingine ambazo misi jaeza kuenda kwenye jimu niende nifanye mazoezi na pendanga ni make sure kuwa naeza kukimbia asubui amajioni na kimbia kwa kilomita tano ili hizi mazoezi zote nafanya ni kuakikisha kuwa health yangu iko sawa Niakishe kuwa mimi mwili yangu iko sawa, kuwa kilomisija siongezi mingi na pia nifanye mwili yangu ikue fit tena kitingine apart from kufanya mazoezi Mi ni ule mtu wa kukula chakula chenye afya kama nakula balanced diet ambazo na make sure chakula zangu kwa siku ziko na klase zote za nutrients ambazo mwili yangu inaitaji So hivo ndio vitu ambazo mi huzifwata ili nione kuo najitunza kiafya tena kitu ingine ni ni kiwa kazi ni na make shua kuwa kazi yangu nafanya vizuri, maisha yangu iko inoda, hizi maneno na kukua na stress ama kukua na masumbufu, hizo ni vitu ambazo mi naziekanga achini, sifanyi zikuwe nikana jisumbua sumbua kila wakati. So hizo ni vitu zote ambazo mimi huo nazifuata alafu inanifanya kuwa kiafya mina na jitunza vizuri. Ikiwa kufanya mazoezi, kula chakula mzuri, kuwa sawa kisaikolojia. Hizo vitu zote ni vitu ambazo utaratibu ambazo nimekua nikizifuata kwa muda na sinanisaidia mimi. So hivyo ndo venye jinzi mi hujitunza kiafya na pia kujitunza kimaisha.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo wazo ambayo naezasema nikonayo kwa siku ya leo ni kumekua na sheree ya rafiki wangu sheree ya kumaliza shule na hiyo ni kitu ambayo imekua kwa akili yangu siku ya leo sababu tulukuwa tumeenda kusherekea wakati wa mchana tukaenda Tulikuwa tumeenda tumezuru kwenye hoteli karibu na nyumbani na tumekuwa tu kisherekea. Na pia leo nilikuwa nimemnunulia zawadi ambaye amefuraia sana. So hilo ndiyo wazo ambayo imeshinda kwa akili yangu karibu siku ya leo. Iyo uzuru wa kusherekea na kukua na furaha. So hilo ndiyo wazo langu kubwa ambazo nimekua nayo akilini mwangu leo.

Unashughulikia muda vipi kazini? Kila siku nikiwa kazini, kuna orodha ambao huwa lazima niwe nayo kulingana na activities ambayo nitakuwa nayo kwa hiyo siku. Na kupitia kwa hizo majukumu zote ambazo mimi niko sharp, niko nahitajika kuzimaliza, hivyo ndio venye mimi huwa hupanga siku wangu. Kwamba asubuhi kitu ya kwanza kufika ni kuchukua ripoti, sababu mimi hufanya kazi hospitali, kitu itakayofuata ni kuenda, baada ya kuchukua ripoti ni kuenda kusalimia wagonjwa wangu, nione kuwa wote wako sawa, kila mmoja ako na uhai, na baada ya hapo ni kuanza kazi, kulingana na chenye inahitajika kumalizika kwenye hiyo siku. So, hivyo ndio venye mimi hupanga kazi, hujipanga nikiwa kazi.

Unasomea wapi habari mtandaoni? Kwa mara mingi siku hizi ukiingia mitandao za social media kama TikTok. Hapo ndipo mahali mara mingi mi hupata habari. Na hizo ndio platforms ambazo kukikua tu na kitu yoyote ambacho labda kimefanyika kwenye mji wangu najulia kwenye social media. Kwa sababu kila wakati utapata labda kitu headline inaendelea kinachotendeka Hivo ama sa zingine kama niko nje naeza ingia tu kwa YouTube na nipate habari hapo ama sa zingine kama mi niko nyumbani nikaingia kwa hizi mtandao kama kwenye televisioni ama runinga na nipate habari hapo So lakini kwa mara mingi hupata habari kwenye mtandao kama TikTok ama YouTube hizo ndiyo platforms ambazo mara mingi huwa mimi hutumia.

Chakula gani cha jadi unachopenda? Kwa mara mingi mi hupenda kula wali. Na wali huku kwetu ina, wacha niseme napenda kula mchele. Ama, yah, ni mchele ama wali. Alafu kwa mara mingi utapata kuwa, hicho ni chakula ambapo, maybe ni chakula labda mara tatu ama mara nne kwa wiki. Hizo zingine nitakula chakula zingine. Lakini utapata pia, wali nitakula kwa aina tofauti. Saa zingine nitakula wali ikiwa wali plain saa zingine napika pilau ama biryani nikitumia wali na hizo ni chakula ambazo zinakuanga nzuri na zinakuanga zenye afya na pia zinapendeza watu wengi Utapata kuwa ile wakati labda nimepika wali nitakuwa na marafiki zangu ama nikuwa na majirani na tukule kwa pamoja So, kwa maramingi, chakula changu chajadi ni nacho kipenda inakuanga wali. Na hiyo ni chakula, na pia wali kwangu ni raisi kupika. Sababu utapata tu utaosha mcheleako, uiache kwa maji, kwa dakika tuseme thelathini. Badae tu unaitia maji na unaeka motoni. Baada ya hapo, dakika 30 inakuwanga tu imeiva So, kwangu wali ni chakula ambayo ni raisi kupika Pia, ya ni raisi kupika na uneza kula na kitu chochote unachokitaka So, mi hupenda, chakula changu cha chadi ni wali.

Unawasiliana vipi na wafanyi kazi wenzako? Tukiwa kazini, tunakuanga na uhusiano mzuri na wafanyi kazi wenzangu sababu utapata kila wakati tunafanyanga kazi kama kikundi ama tunakuanga na teamwork mingi sababu utapata kazi mingi kwetu inahitaji ukuwe na usaidizi ili uweze kuzitekeleza vizuri. So lazima uhusiano wetu uwe mzuri. So utapata kila wakati tukiwa kazini labda mnafanya kazi moja mkiwa watu wawili ama sa zingine tukiwa watatu. So inahitaji tukue na uhusiano mzuri ama uhusiano ule ulio kuwa umekaribiana ili tutekeleze kazi zetu vizuri. So huwo usiliano wetu tukiwa kazini inakuanga mzuri sana na tena ya kupendeza. Na saa zingine kama unahitaji usaidizi labda kutoka ufanyi kazi labda ile yenye unaona imekuwa ngumu kwako, Unaitana tu na mwenzako atafika. So, jinsi ya kuwasiliana kwetu inakuanga ya rahisi na pia yenye majenzi kwenye kampuni na tunamaliza kazi vizuri.

Unawinishaje kazi na maisha ya kibinafsi? Kwa mara mingi utapata kwa kazi mi uwenda siku nne kwa wiki, siku tatu mimi ni siku zangu za kupumzika na pia hizo masiku tatu za kupumzika ni siku za mimi kufanya kazi zangu za kibinafsi kama kukaa nyumbani, kufanya usafi ama kama niko na kazi zingine za kufanya zile za sizisousiana na ule maisha wangu wa kazi. Huo wakati ambao utapata mimi uketi chini nanizifanye. So huo, huo, hiyo life ya kufanya kazi nikiwa kazini hizo siku nne za wiki. Na ikifika siku zangu za mapumziko, nifanye zile kazi zangu za kibinafsi. Huo ndiyo jinsi ambao huo nazitenganisha huo maisha. Maisha yangu ya kazi na maisha yangu ya kibinafsi. Sababu saa zingine ukipata labda nimetoka kazini na nimebebana na stakabadhi zenyehitaji kufanya kazini nizilete nyumbani huo utapata kuwa maisha yangu ya kibinafsi itakuwa imingiliwa na haita kuwa mzuri sababu pia nakuja na kazi zangu nyumbani. So kwa mara mingi utapata tuu, nikitoka kazi ni ni machana na maneno yote ambayo ya nauziana na kazi. Nikikuja nyumbani, mimi kazi yangu nikutukulia na kuendelea na ile maneno zingine zenye zangu za kibinafsi. So huo ndiyo utaratibu ambao ni meweka chini ili nitenganisha maisha yangu ya kazi na maisha yangu ya kibinafsi.

Je, unapenda hesabu? Hapa nitasema ndio, sababu nakumbuka kitambo nikiwa shuleni, ama nikiwa chuoni. Kile masomo ambaye yananipendeza sana na ilikuwa ilikuwanga ya hesabu. Sababu mimi mara mingi ungepata ile wakati nimeketi chini, nizifanye hesabu. Huo ndiyo masomo ambao ningepita vizuri nipate alama mzuri so hezabu kwangu imekua somo la somobora na pia somo ambayo nimekua nikiipenda tangu nikiwa mdogo na pia hadi saa hizi bado nikiwa kazini huwa nategemea hesabu labda kufanya kazi zangu za siku na kutekeleza kutekeleza kazi yangu kwa jumla so mimi hupenda hesabu na imekua somo langu la, ni somo langu bora kutoka nikiwa shuleni.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Kwa maramingi utapata kila wakati ninapokuwa na jambo jipya nataka kujifunza. Kitu ya kwanza kwanza naipanga. Then, hiyo vitu zote mi na make sure kuwa niko na muda wa kutosha ili nijifunze vizuri. Na utapata kwa kulingana na ile effort ambayo nimeeka kujua hiyo ama kutaka kujua hiyo kitu jipya ambayo nataka kujifunza. Ndiyo utaona naekelea nguvu mingi kutaka kujua hiyo hilo jambo. So kwa maramingi huo jinsi ambapo mi upenda kujifunza ni Pia Tuseme ni napenda kufanya Wacha niseme kufanya ama with action sababu mi naona ile wakati ambayo nimeketi chini ni rudie uo kitu kwa maramingi ndio naishikanisha vizuri So kwa maramingi hiyo ndio jinsi ambayo ujifunza kitu jipya.

Niambia kusu kumbukumbu ya utotoni. Kumbukumbu ambayo ninayo yangu ya utotoni ni nikiwa karibu miaka sita. Nakumbu kakua tulikuwa tukishingi kwa estate ingina hapa hivi Nairobi Parklands. Mahali ambapo babangu walikuwa akifanyanga kazi. So ungepata kila siku weekendi. Tukiwa makumzikoni hatuko tukienda shule wikindi. Kulikuwa na family friend na walikuwa na mtoto msichana kama mimi rika moja so tulikuwa tumechukuliwa kila siku kuenda park ingine na hapa hivi Nairobi anaitwa uhuru Park na nakumbukanga hiyo wakati tungenda tunaona mababoons, manyani, tumbili, zikirukaruka kwa miti, tunachorua uso. So hiyo ndiyo kumbukumbu ambazo hadi leo bado mimi nakumbuka sababu mimi saa hizi nimekuwa mkubwa nafanya kazi hapa hivi Nairobi. Na bado ule rafiku wangu wa utotoni bado tunapatananga na yeye na wakati mwingine tunatembelea hiyo park tulikuwa tukiendaga tukiwa wadogo na tunaketi chini tukijadiliana kuhusu maneno ambayo tulikuwa tukiapitia tukiwa wadogo tuliaona tukiwa wadogo. So hiyo ni kumbukumbu ya utotoni ambayo bado hiko hadi leo sababu kila wakati tunapoenda hiyo park izo memories ama izo memories za kitambo urudi hadi saa huu. So hiyo ni kumbukumbu kuu yangu ya utotoni ambayo bado ni nayo moyo ni na bado naienzi sana.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Kwangu nakuwanga na chakula ambacho nakipenda sana na hiyo inakuwanga chakula kula wali na kwa mara mingi utapata mimi hukula wali kama mara nne ama mara tano kwa wiki na sana sana ni wakati wa lunch. So wali kwangu inakuwanga ile chakula ambayo rahisi kupika sababu kitu unaitaji ni haitaji ingredients mingi unahitaji chumvi, maji, alafu wali na hunaitia kwa moto inakaa karibu dakika nusu saa ama dakika arobaini na tano na wali inakuanga imekuwa tayari. So kwangu mimi hupenda kula wali sababu ni chakula ambayo ni rahisi kupika halafu pia sili chakula mzito halafu pia wali naeza kula na kitu chochote, hata saa zingine mimi sina tuseme wali naeza kula na mboga kama nyama ama nikuwe tu na mboga yoyote kama kabechi Hata sukuma so wali siile kitu ambayo inahitaju ufikiria sana utakula na nini ama saa zingine ata naeza kula wali na chai wali na soda. So wali kwangu inakuanga hile chakula ambayo ni rahisi kupika tena ni chakula mbao mimi naeza ipata kwa urahisi. So chakula ambao mimi hula mara nyingi mchana inakuanga wali Alafu sa zingine pia mimi hupenda kunywa chai Unapata mimi hukunywa chai asubuhi saa nne mchana nikiwa breki Pia lunch mimi nikimaliza kula lunch yangu mimi huitisha chai saa kumi so chakula kingine ambao mimi hupenda kunywa ama kinywaji ambao mimi hupenda kutumia sana mchana inakuanga chai pia. So hizo njiyo chakula ambao mimi hupenda kutumia sana mchana.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi. Mara mingi tuseme kama hula asubuhi ambao inabidi nimeamka niende kazini. Mostly kwa mara mingi hio inakuanga siku nne kwa wiki. Utapata kuwa nitaamka karibu saa kumi na mbili unusu asubuhi. Na kitu cha kwanza mi hufanya nikiamka ni kuomba na kuketi tu kitandani nikitayarisha kichwa changu kwa siku ambayo hukuja. Nikimalizana kuomba na kujitarisha kisaikolojia. Kitu kitakachofuata ni kutayarisha kitanda yangu, hutandika, nionelee kuwa room yangu iko safi na iko sawa. Nikimalizana na hapo mimi huingia bafuni napiga mswaki naanza naoga. Nikimaliza kupiga mswaki na kuoga hiyo ni kujitayarisha kuenda kazini Narudi nakuja navaa mavazi zangu za kazini ya hiyo siku Nikimalizana kujitarisha naingia jikoni napika chai na chapati na hizo kazi zote hunichukua karibu dakika 45 kujitayarisha, kuingia jikoni kupika Nikimaliza kupika naingia chumbani cha kula nakula chakula zangu Nikimaliza naosha vyombo zangu chache Alafu naziacha ziki kwa dishwasher zikiendelea kuwa safi hizo ni kazi twa baadae nikirudi nyumbani Alafu kitu kinachofuata nikimalizana kiamsha kinywa changu nimeosha vyombo Hapo ndio ile wakati mimi hutoka kwa nyumba niende kwenye kituo cha magari nipande gari, alafu niende kazini So huo ni utaratibu ambao mimi hufuatilia kila asubuhi kila asubuhi ninapokuwa nikienda kazini lakini ukipata zile wakati za mapumziko zangu mimi siamki mapema utapata labda niamke sana asubuhi ama saa saa tano asubuhi na huo wakati tu nitaamka nikiingia kwa jiko nitayarishe kiamshakinywa changu nile labda ku kuoga ama kujitayarisha itakua baadaye kama niko na mahali kwingine pa kuenda lakini hizi siku zingine za mimi kuenda kazini kitu ya kwanza mimi hufanya ni kuamka nijitayarishe kisaikolojia nitandike kitanda wangu niingie bafuni nioge nipige mswaki nikimaliza nirudi nijitayarishe nivae mavazi zangu niingie jikoni nipike chai ninywe alafu nitoke niende kazini so huo ni utaratibu ambao mimi hufuatilia kila siku.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Kwangu, kila mwaka nakuanga na zile goals ambazo nimezieka chini, ambazo na hakikisha kuwa kila mwezi, na kuanga nimezi tekeleza, na nimezi fanya vizuri, na kuwa hizo goals pia. Kwa kila mwezi kama kuna ile goal ambayo mi sijaweza kuihitimu naisongesha iende mbele ili ni make sure labda mwezi ijayo ama kwa wakati labda kwa miezi mbili lazima nikuwe ni meitekeleza vizuri So utaimu mi jinsi ambayo mi hufanya kuongeza usalisha ji wangu Naam huwa na make sure kuwa hizo goals ambazo mi hu ziekelea chini, mi na zi hitimu vizuri na kuanga ni meisucceed kwao. So kwa maramingi utapata, nikikuwa na hizo goals tuseme kwa mwaka. Zina nifanyanga ni kuwe na purpose ya kuwa hii mwezi nilazima nifanye hivi na hivi, ni hitimu hivi na hivi. Na utapata kuwa nikimaliza mwaka vitu mingi nakuanga ni mezi hitimu kwa maisha yangu. Sababu iyo rodea kuzimaliza hizo goal zina kuanga zina nielekeza nifanye nini na hitaji nini So hizo vitu zote zina ongezanga uzalisha ji wangu ina make sure kwa mwaka ni mehitimu kitu labda kwa maisha yangu ya kibinafsi ama kwa maisha yangu kikazi na naona hivo ndivyo vyenye najijenga kicareer na pia kwa maisha yangu ya kibinafsi kukua na goals ambazo mimi na zitekeleza vizuri na na make sure zote zimetokelezea zikiwa na ubora wake So hivyo ndio vyenye mi hufanya iliniongeze uzalishaji katika maisha yangu.

Jee unavaa miwani Mi nitasema hivi mi maramingi mi situmii miwani sababu macho zangu zina kuanga sawa na ni kitu ambayo mi sijazoea kuitumia So sababu mi eyesight yangu ikopoa mi sikuangi mtu wa kutumia miwani Lakini sa zingine na napotoka inje labda naenda kwa jua naezatumia hizi miwani za kukinga jua so hizo ndio miwani pekeyake ambazo mi uzitumia lakini hizi zingine za kutumia ili kusaidia maybe kuangalia vizuri ama hizi zingine the medical miwani hizo mi sizitumiangi. Lakini kwa maramingi mi tu huvaa hizi zingine za either za urembo ama hizi zingine za kuzuia jua So hizi ndio miwani ambazo mi nimezoeya kuvaa na Si maramingi Utapata tu labda ilo wakati labda nimetembea kwa jua ama mgu naenda kukwea milima ama nimeudhuria sehemu za baarini na kuna mchanga ambao ni wa color nyeupe ambao utachosha macho zangu So huo ndio wakati peke yake mi u nitavaa miwani Lakini maramingi mii siitajingi miwani na mii kuzuru hizo wakati inakuanga on rare occasion Labda maramoja kwa mwezi ama maramoja kwa mwezi mbili ama maramoja hata kwa mwezi tatu So mimi kuna kuvaa miwani hapana Si kitu ya mazoea.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Mi katika kijiji ambayo mi utoka kule nyumbani inakuanga maali ambapo watoto wasichana hawakwangi wameendelea kwenye jamii ni wale watoto ambao wengi hawajapata masomo ama wengi tu wale bado hawajakuwa fully informed so mi ningependa kuona maendeleo ya wasichana kusoma maendeleo kum kupata makazi kuajiriwa kupata kazi mzuri maendeleo kwa watoto wasichana kuwa walimu ama wao ndiyo madaktari pale nyumbani na pia ningependa kuona Watoto wasichana wakiwa developed na kweza kujisimamia sababu unapata kwa wengi wao wanakuanga wananyanyaswa na kuolewa mapema ama ile nye bado wanategemea wanaume mabwana zao So hiyo si kitu kizuri na mi ningependa wao pia waweze kupata masomo ya kutosha ili wajikimu kimaisha na waweze kujitegemea ili waweze pia kusimama katika hizi vyeo ambao wanaume kule kijijini wanazisimamia. So hiyo ni maendeleo ambao mimi ningependa kuona katika jamii yangu.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi Mwezi ninaipenda zaidi inakuanga mwezi wa Disemba sababu inakuanga katika mwezi wa Disemba tunakuanga na holidays mingi kama kuna siku ya jamuru mji ambayo natoka kuna siku kuu na siku kuu utapata kuna kutakuwa na siku mbili siku ya siku kuu na pia siku ya boxing na pia mwezi wa Disemba kutakuwa na hile End of kufunga mwaka na pia sherehe ya kufunga mwaka na utapata pia kuvuka mwaka. So mwezi wa disemba unakuanga na sherehe mingi na mimi hufurahia hizo sherehe na inakuanga pia wakati wakupumzika kazini. Utapata pia huo mwezi wa disemba staffs wote kazini wanapewa holiday. So ni wakati ambao unaeza enda kule nyumbani mka sherekee na familia yako, marafiki zako. So huo unakuanga wakati mzuri wa kupumzika na kutembea. So mwezi ambao mi hufurahia sana ama naipeda zaidi inakuanga mwezi wa Disemba. Sababu huo ndio inakuanga mwezi wenye uko na holiday mzuri. Mwezi ambao imejawa na masherehe. Alafu inakuanga mwezi mzuri sababu pia wakati inakwanga na pesa mingi So, hiyo ndiyo maana mi hufuraia mwezi wa disemba.

Jee unapenda kujaribu teknolojia mpya. Hapa mi ntasema ndio sababu Mchi yamba tumo sa huu ni mchi ambaO unabadilika kila siku na utapata leo kuna hii teknolojia kesho teknolojia inginemeingia Tuongule kwa rinunu vitu kama rununu Utapata leo modeli mpya rununu inaingia kesho modeli ingine inaingia na hizi rununu zinakuanga zimebalika kitingnolojia sababu utapata labda hii simu Umenuna leo iko na hii feature kesho imekua upgraded imeongezewa features ambazo zina uzuri wao So mi napenda kujaribu teknolojia mpya sababu ni kitu kizuri na utapata kupitia hizi teknolojia mpya pia mawazo wangu ama knowledge zangu inaendelea kuongezeka na inakuanga pia inafuraisha sababu utapata kuwa teknolojia pia ikiendelea kusonga kuna kuanga inarahisisha maisha zetu kama labda kupiga picha kwa simu zetu kamera zineendelea kukua mzuri adi sikwizi zina i kamera zetu zinaanza kukaa kama darubini uneza kuangalia mbali ukitumia tu kamera ya simu yako so hizo ni features ambazo ata kama kwa hizi rununu zetu zineendelea tu kuongezaka ongezeka pole pole so hizo ni aina za teknolojia ambazo zinaendelea kubadilika kila wakati na mi upenda ku embrace teknolojia mpya unapotoka Kwa sababu mii naona inaletanisha inafanya maisha yangu na pia kazi zangu ziwe rahisi So, ndiyo, mimi napenda kujaribu teknolojia mpya.

Ni rangi gani unayo ipenda zaidi na unaiona wapi Rangi yangu ninayo ipenda zaidi inakuanga rangi nye upe halafu huu rangi inanikumbusha wazazi wangu sababu mi nikiwa mchanga mi ningeona mamangu akipenda vitambaa vitambaa nye upe shati zake zingekuwa nyeupe Alafu ye angependa kutununulia mangua ambazo sana sana ni rangi nyeupe na mi manguo ama nakuanga ni namiliki manguo mingi ambazo ni za rangi nye upe kama mashati zangu za kazini, sazingine nikona dresses, labda za kuenda kanisa ambazo ni ya rangi ya nyeupe Alafu inanifanya nihisi vizuri na pia inanifanya nihisi niwe niko msafi sababu maramingi ki uta ikikuwa chafu ama kukikuwa tunasteinzo zote ama uchafu wowote umoguza inakuanga inaonekana kwa haraka. So iyo ndio kitu inanifanya nihisivizuri sababu minta kwa tu confident kila wakati napo tembea ama ni napo iva hiizo manguo za ngu kwa miniko msafi sababu sipendi zichafuke. Mara nyingi mi huona hizi rangi nyumbani sababu vitizetu zinakuanga za rangi anye upe Katenzetu zinakuanga za rangi anye upe So hii kila wakati napo tembelea wazazi wangu Hii ndi yo rangi ambayo naiona kwa wingi na pia manguo zangu mingi zinakuanga ya rangi nyeupe So pia nami nikiwa nyumbani ni rangi pia naiona kwa wingi So huo ndio rangi ambao mi naipenda na naiona nyumbani zaidi.